Ndiyo napenda kununua vitu mtandaoni na inozi ya mtandaoni ni rahisi ya unaokoa muda kwa sababu ni naweza kulinganisha bimu kusoma maoni ya wateja wengini na kuchagua bidhaa bila kutoka nyumbani pia hunipa fursa ya kupata bidhaa ambazo huenda hazipatikani kirahisi nami hata hivyo kuwa makini kuhakikisha ninanunua.

Nimeona mandhari mengi nzuri lakini napenda zaidi mandhari ya milima yenye miti, mito midongo na mazingira ya asili. Pia pwani yenye maji safi, mawimbi na mchanga mwebamba huniwezesha kupumzika na kujisikia hulu. Mandhari hizi hazina tu uzuri kwa macho, bali pia hufanya nipate amani ya ndani. Huchochea mawazo mazuri na hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo kila siku.

Siku, napanga mazoezi yangu kulingana na mda na hali ya mwili. Aina mazoezi ninayo fanya ni mchanganyiko wa kukimbia, mazoezi ya nguvu-gym, na mchezo wa pamoja kama mpira wa mguu ama mpira wa kikapu. Kwa kawaida, ninafanya mazoezi takriban mara tatu hati, hadi tano kwa wiki kulingana na ratiba yangu. Mara nyingi, napenda kufanya mazoezi ya asubuhi mapema au jioni, wakati joto si kali na mwili wangu una nguvu za kutosha. Baada ya mazoezi ninajisikia huru mwenye nguvu na furaha. Mazoezi hunisaidia kupunguza stress, kuboresha afya yangu na kunifanya nijisikie mzima kiafya. Kwa kweli ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku ili kudumisha afya na uthabiti wa mwili.

Mafanikio makuu nilioyapata kazi ni pamoja na kukamilisha miradi kwa wakati kuboresha ufanisi ya timu na kupata sifa kutoka kwa wateja au wasimamizi pia nimejifunza ujuzi mpya wa kitaaluma na kuimarisha uwezo wangu na kushirikiana na wengine mafanikia hii haya yamenifanya nijisikie thabidi motisha na kuwa na hamasa ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Ningependa kumpa mtu anayezipa uhakika, usaidizi a motisha unapozianza kazi. Mtu huyo anapasa kuwa mwenye mvumilivu, mwenye uzoevu, na anayejua kupanga kazi vizuri. Ili aweze kuelekeza hatua za mwanzo na kutoa ushauri muhimu. Aidha, ni muhimu awe mnyenyekevu na anayesikiliza. Kwani mwanzo wa kazi mara nyingi unahitaji kuelewa, taratibu na mazingira ya kazi. Kwa mtu sahihi, ushauri wake unaweza kufanya mwanzo wa kazi kuwa rahisi. Mwenye mpangilio na mwenye tija.